Naamu nishawai shiriki mashindano. Nime shiriki mashindano aina mingi. Licha ya kuwa mtoto mbunifu pia nilikuwa napenda shiriki kwenye mashindano. Mashindano nilio penda kushiriki mashindano wakabumbu. Wakati ambapo tungeenda kucheza mchezo wa kandanda. Tugawane upande kila upande kila upande wachezaji kumi namoja. Na tutenge pesa ambazo tulikuwa tunachanga. Ili mshindi haende nazo So hayo ndiyo yalikuwa mashindani niliyoya penda zaidi. Na mimi nilikuwa miongoni mwa wale walioteuliwa kusimamia mashindano kila mara. Pia nilipenda mashindano ya kugula. Wakati ambapo tungeinua mkate na soda na tuingie kwenye mashindano na marafiki zangu. Mshindi anazawadiwa soda ingine na mkate. Na mishindwa anabaki pale pale.

Naam, swali nzuri hili. Wakati wa jua kali kama sasa hivi ninavyoongea. Mimi hujikinga na hili jua. Mara mingi hukaa kwenye kivuli. Mara ingine hukaa kwenye nyumba. Mara ingine mimi huvalia kofia pale ambapo nikivaa kofia najikinga dhidi ya jua kali linalonichoma kwenye utosi. Na pia kujikinga na jua kali huwa na epuka kuvaa nguo za nyeusi ambazo zinavutia joto na zinafanya uhisi kana kwamba jua linakuchoma.

Mimi kibinafsi, mimi nadhani. Nasema huwa na kunywa kahawa. Huwa nachemsha maji yakue moto kabisa nachukua kahawa yangu kijiko moja naeka kwenye kikombe nachukua sukari naongeza. Ndani yake na pia kama kutakua na ndimu nitaongeza. Baada ya kuandaa hivo nitakinywa ile kinywaji changu cha kahawa. Huwa nakunywa nikiwa nyumbani na pia kazini, hata nikiwa shuleni. Maana nikinywaji ambacho hakina wakati wakati. Dhahiri wa kukunywa, huu mimi hunywa wakati wote. Na huwa nahisi vibaya napokosa ile kahawa naam.